Uwezo ningependa kuwa nayo ni ile ya kupaa bila ndege ya kupaa tu mwenyewe kwa anga. Ningependa sana kuwa na hiyo uwezo sababu pia nafikiri safari zangu zitakuwa rahisi silazima sasa ni ni ingie kwa matatu ama nifanye nini na paa tu kwa anga na naenda zangu mahali nataka. Pia ata naeza enda kwa inchi zingine na kikisha tu labda nimebeba nimebeba bagi yangu hapo. Alafu nimeweka nguo zangu hapo na vitu zangu za kushughulika naenda mahali popote duniani nataka hasa hiyo labda ndio ndoto yangu, inaweza kuwa ndoto pia lakini si unajuwa kuna ndoto zingine haziwezekani lakini nafikiri kuna wakati binadamu atakuja kupaa angani sababu tumesha tumesha tumesha fika kwa tumepata meli tumepata magari sasa ile imebakia nikupaa angani.